Ninapo taka kustarehe mimi huenda ufukweni. Hili ni mojawapo ya mahali ambapo watu hukaa au huota jua. Haswa wanapo kuwa na muda huru haswa wikendi au kwenye likizo mbalimbali za kazi. Ufukweni huwa na rabu ngesua kwa hoteli zao na urembesho wa mahala haya. Ufukuwe ni kama mojapo ya palapo kuwa na maji mnamo kuwa na wapiga mbizi wengi na pia wauzaji mnazi ni mojapo ya mahali ambapo watu hupenda sana.

Mimi hunyoa nywele zangumara mbili kwa mwezi ili kufanya usafi wa mwili na hii pia huaminika kuwa mtu anaofanya hivi huwa msafi zaidi. Na kutokua na tabia za kichaa hasw anapotembea na wenzake au marafiki wake, yeye hufaa kudumisha usafi wa hali ya juu kuanzia kichwa adi utosini. Na kunyoa nywele kila mara ni mojawapo ya mbinu za usafi kwenye binadamu.